Timu yetu inaanza miradi mpya wiki hii. Ni mradi mkubwa tutahitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data. Ni kazi niliyozoea. Lakini sasa tuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni. Tupange hatua za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake, lazima tushirikiane vizuri. Nimewahi kufanya kazi na wenzangu hawa. Ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine, mawasiliano yanakuwa magumu, ninahitaji kuwa wazi zaidi. Nisumbulike kimya, nisisumbulike kimya tutakamilisha mradi huu kwa wakati. Nitahakikisha kufanya kazi kwa timu. Ni uzoefu mzuri, tunajifunza pamoja.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unaitaji mzozo, nitakwenda uanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko, inamiti mingi, nitachukua maji nisikauke, labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili nzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini siku amka mapema, nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima nitengeneze tabia nzuri.

Je niendeshe gari au nichukue basi. Gari lina tatizo kidogo na mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha, nisikosee hata kitu chochote.

Ninahisi usingizi sana. Sasa, ni saa ngapi? Sasa, saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kingele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie. Ndiyo imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekua ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala sawalama. Moyo wangu usiku muema.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

Ninaitaji kuenda sokoni, jee nina orodha yangu, hebu niangalie, unga, sukari, mafuta ya kupikia na sabuni, nimeandika yote. Ninaitaji pia kununua mboga, vitunguu na nyanya, bei za vitu zimepanda sana wiki hii, lazima nitumie pesa kwa akili. Jee nikanunue kwa wingi au kidogo kidogo. Kwa wingi ni nafuu zaidi. Lakini pesa sasa ni chache. Nadhani nitanunua vitu muhimu tu leo. Nitarudi wiki ijayo kwa mengine. Duka lile kubwa linapunguzwa leo. Nitakwenda huko.